Chumba ninacho kipenda nyumbani ni sebuleni. Hapo sebuleni ndipo tunapata chakula chetu chakira siku na ndipo tunakulia. Ninavyo kipenda sebuleni ni kwa sababu ndipo napatana na familia yangu. Tunaongea tukiwa bado tunakula.